Je, unapenda asali. Napenda asali kulambalamba tu. Haa, huniwezi. Oh yea, napenda asali. Kwamba kuilambalamba nini. Mambo mazuri sana hayo lakini sasa, asali ukii kunywa sasa. Madhara ndo yanakuja hapo. Ukipata sukari nyingi kwa mwili, kisukari hicho, magonjwa hayo yanakuja. Kwa hiyo, asali ni nzuri sana. Lakini sasa ndo hivo tena kama niliposema ukiilambalamba ni tamu sana lakini sasa unajifanya wewe hodari unataka kunywa asali itakuharibikia itakuharibikia sana kwa hiyo ni nzuri lakini ujipange pia sio poa ujipange ukitaka kunywa asali madhara yake unayajua nishayasema. Kwahiyo, ni nzuri lakini. Kwahiyo, jibu. Jibu, la mwisho. Napenda asali. Napenda asali, naipenda sana.

Unaboresha aje michakato ya kazi michakato ya kazi kutafuta kazi si rahisi siku hizi kutafuta kazi sio raisi kwa hiyo lazima uwe na malengo CV yako iweke vizuri na pia uelewane na watu ambao wanafaa kukuajiri na uelewane nao vizuri usiwaongeleshe vibaya maana huwezi jua utakayemuongelesha vibaya leo kesha atakuwa nani kwa hiyo kwenye michakato kutafuta kazi. Unapaswa kutengeza cv yako vizuri na pia mjini unafaa uishi mjini sio kikijini maana kutoka kikijini mjini nauli tena gharama saa hiyo umeitiwa interview lakini sasa kuenda kwenye interview huwezi kabisa kufika kwa sababu ya pesa maana nauli gharama kutoka lamu mpaka Nairobi hizo ni elfu tatu hizo sio mchezo sio mchezo hata kidogo.

Unapenda kula wapi? Nje ama nyumbani mi napenda kula nyumbani bana nipike nile ndo mambo yangu hayo kula nje ni gharama kula nje ni gharama saa maana unakuta pilau mia mbili pilau, pilau hii ya kawaida mia mbili si heri ununue tu upike ule ni heri ununue tu vitu upike ule lakini mambo ya kupika pika nje hapana siwezi kusteli ea wakini ningekuwa na pesa nyingi nyingi nyingi kulatunje. Nyingi kwa na pesa nyingi nyingi kulatunje mimi. Mana kulatunje kuna raha. Kwanza hapa hoteli iko hapo tu. Kando ya nyumba yetu. Unachukuwa tu pesa unaingia unakula fresh. Hujisumbui na kupika pika lakini kwa vile sasa ndo hivo. Watu na pesa. Utafanyaje, itabidi tu upike. Usipo pika hakuna kula. Uhum. Eee, ndo kanuni yetu ya. Usipopika hakuna kula.

Penda kurudi ujana nani asingependa kurudi ujana utoto namaanisha maana sahi niko kwenye ujana lakini mtu yeyote angependa kurudi kunye ujana kwanza ujana una raha mara hiyo unakumbuka hujaoa huna majukumu yoyote mwenyewe unajiishia tu kivyako maisha burudani burudani kwa hivyo hakuna mtu ambaye hangependa kurudi ujana watu wengi wangependa kurudi ujana. Asikuambie mtu kwa hiyo ningependa kurudi ujana lakini sasa ndiyo hivyo kama nilivyosema, mimi niko ujananani tayari, na ujana ndiyo hivyo una raha, unapata mabinti warembo, unaenjoy, unavyotaka, kwanza ukiwa na pesa ukiwa kijana, unaenjoy, unapigia masherehe, unakula mapati, peso haina majukumu, unatumia, unavyotaka, unanunua simu, unayotaka, unakula chakula unachotaka, kila kitu unachotaka. Wow kwa hivyo ningependa kurudi ujana kama ningekuwa mzee lakini kwa sasa mimi mwenyewe ni kijana.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mimi kompyuta natumia kwenye masomo tu kufanya mitihani kukodi, kutengezatengeza mawebsite, kutengeza maapp, nini ndo nafanya, natumia. Lakini kwenye asilimia kubwa kwenye masomo, kutoa maassignment nini, cats, ndo wanafanya. Natumia hiyo kufanya na mara zingine natumia kufanya kazi mtandaoni natumia kufanya kazi mtandaoni. Utatumia kufanya nini kingine kama si hivo na mara zingine najiburudisha na kuangalia mavideo kusaidia watu wakiwa na shida kutumia laptop nini kompyuta yangu kompyuta ina raha lakini ikiharibika shida sana.